Maoni ya wengine ni mambo mbayo ni muhimu sana, unapo kuwa katika kazi ambayo na husiana na watu wengi, ama pia unapo tembea katika nyanja mbalimbali za dunia, ama za mambo tofauti tofauti, uneza ukapatana na mambo ambayo pia wewe hauyafahamu. Na kwa hivyo unahitaji maoni ya watu wengine maoni ni mahali ni jambo ambalo pia we unahitaji kuluwa nalo ukalisikiza na ni mambo ambayo ya nakupa msaada wakati wa mbapo unafikiria kwamba jambo hilo utalitendaje unapopata maoni ya watu tofauti tofauti. Unaweza ukakaa chini na ukayangalia, ukayafafanua na ukafanya uchunguzi wako ili kuweza kujua mambo haya yataweza kuwa kuingiana na kazi yangu ama jambo a mbalo ninalo hitaji maoni yake. Ninapokea maoni ya watu wengine kwanjia tofauti tofauti wanzo. Ninapenda kwanza kulisikiliza maoni ya mtu mmoja. Na nikaya ninapo ya sikiza nitaweza kuyafanya uchunguzi. Ninapo enda nifanye uchunguzi kwa vitabu, kwa mtandao na pia kwa watu mbali mbali niweze kulisikia nione litaleta faida gani, litaleta mambo ambayo mafanikio gani. Na kama hayaleti mafanikio mengi ama faida nyingi ninaweza nikalitupilia mbali na nikaliskiza jumbe lingine la mtu tofauti. Na ninaposikiza maoni ya watu mbali mbali, ninaweza pia nikayajua mambo tofauti ambayo sikuwa naweza kuyajua katika mazingira tofauti na katika nyanja mbali mbali. Kwa mfano pia, ninapokea maoni ya watu wengine kwanjia ya kuweza kwa mjadala, ninafanya mjadala na wao na tunapofanya mjadala. Tunapo kaa chini na kufanya mjadala na wao, utaweza kusikia kwamba watu wako na mawazo tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna wale ambao watakupa msaada wa mawaidha, lakini ukiangalia unaona kwamba hali hitajiki jambo hilo kwa kuweza kutatua lile jambo ambalo ni konalo. Pia napo jambo lingine ambalo nali nifanya ilikupokea maoni ya watu wengine. Ni kwa mfano ninaweza nikalitumia katika mahali ambapo nafaa kutumia maoni yale. Ni kaya tumia na kwa mfano kama ni napo uliza msaada wa kuweza kujenga nyumba na mimi sijui kulijenga nyumba. Nitawauliza mafundi. Na mafundi wa takapo niambia tumia weza kuweka hayo maji, kuweka kokoto, nitafanya jambo lili ya nalo nieleza, nitalifanya na nikilifanya nikiona kwamba nijambo zuri, nitaendelea, na nikilifanya nione kwamba nijambo mbalo likona gharama kubwa labda siwezi, nitaachana nalo. Kwa hivyo maoni ya watu wengine ni mambo ambayo ni muhimu zaidi na tunafaa kuwasikiliza watu wengine mara kwa mara. Kwa sababu hatuwezi kufanya mambo pekeyetu, hatuwezi ishi dunia yetu peke yetu, hatuwezi tukaweza kuyafanya mambo kivyetu peke yetu. Lazima uwahusishe watu wengine, lazima uwahusishe mawazo tofauti, lazima pia uweze kutembea na akili mbalimbali za watu. Pia ninaweza kupokea mawaidha kama ama maoni ya wengine kwanjia ambayo ninapenda kwanza kuona hisia. Nikiona hisia ambazo za maoni ambayo nimepewa ni hisia ambazo ni mbovu, hisia chaja. Sinitaweza kuona kwamba nitalitumiaje wazo hili katika jambo ninalo lihitaji. Lakini kama hisia zake labda ni hisia za uovu, hisia zizopendeza, hisia mbazo haziriniridhishi, sitaweza kuzitumia kwa sababu nitawamuza wengine, labda pia kazi yangu itaweza kuharibika kwa sababu sija litumia ya wazo ambalo linafaa. Kwa mfano utakapo pata kwa mfano niliwai patana na mtu akaweza kuniambia kunitusi na kutumia maneno ambayo yalikuwa yana umiza moyo. Na kwa hivyo nilipo kuwa nimekaa niliweza kuzungumza na mwingine kaniambia mzambo kofi. Fanyia jambo fulani lakini nilipo weza kukaa chini nika ona jambo hilo linafuraisha. Kwa hivyo nikacha na nalo inafaa uwe unaayafikiria mawazo ambayo unayatumia.